Naeza sema kwamba mimi huwa natumia kompyuta kwa kufanya kazi zangu, hasa za kibinafsi na kazi ambazo inaniletea mapato kwa maisha yangu. Mimi huwa natumia sana kompyuta kwa kufanya hizo kazi hizo. Pili huwa natumia kompyuta sana kwa kufanya utafiti napenda sana kufanya utafiti na pia kusoma na kujihamasisha kwa nikiwa po pahali popote ya ni nirahisi sana kufungua tu kompyuta na kujifunza. Lakini maramingi huwa ni kwa minajili ya kazi zangu, kazi za mahali nimeandikwa kazi, kufuatilia, kutuma, barua pepe, na kufanya mikutano ya mitandao pamoja na wenzangu ili kusongesha kazi na mengineyo.

Mimi ninapenda sana kinywaji cha ukwaju ukwaju na ikiwa imetiwa mdalasini na pamoja na barafu yaani nikikunywa tu hivi ikiteremka kwenye koo langu nafurahi sana sana sana ikiwa baridi vizuri wakati kuna jua au wakati nimeenda sehemu za Mombasa au Lamu au sehemu za Darisalama huwa mimi ninapenda sana kukinywa kinywaji hiki yaani kinaniburudisha sana na kinanitia tamaa sana kila wakati ninapokikunywa na mimi huwa pia ninapenda kukitengeneza pale nyumbani na kuwapa marafiki zangu au watu pale nyumbani pia nao wafurahie waweze kusikia namna kinywaji hiki ni kitamu sana.

Naweza sema kwamba mimi ninawezapenda kusimamia na nimewahi pia kusimamia watu. Nilikuwa nasimamia watu sabini kwenye call center. Naweza sema ni mfano mzuri sana sababu watu wanakutegemea na unajifunza mambo mengi sana. Na unakua mtu wa kuaminika, unakuwa mtu wa kufikiria suluhisho raka haraka, na unafanya, yani kazi yako inaridhisha sana, na ni rahisi sana kupandishwa cheo, naamini kwamba, mimi sipendi kufuatiliwa, na fathadisha nikipeana maelezo, nikiambia watu fanya hivi, hivi na hivi, kwa sababu huwa naamini nikona uwezo wa kufanya hivyo na nikona uwezo wa kuwasimamia watu kampuni inaridhika.

Chumba changu cha kulala siyo kikubwa wala kidogo. Ninaezasema kuta zake ziko na rangi nyeupe. Kitanda changu si kubwa sana lakini iko na mapambo ya kisichana, mapambo nzuri. Na nikisimama hivi kwenye dirisha. Sasa hivi naona majengo na manyumba mengine nje ya dirisha. Ninapenda chumba changu sana kwa sababu ninakipenda sana kitanda changu mwanzo kabisa. Ninapenda namna inavyokaa hapo ni mahali ambapo mimi naweza kulala, naweza kujiliwaza, naweza kupumzika. Nikitaka kuwa pekee yangu mimi huwa nakuja kwenye chumba changu. Na ninakaa pekee yangu na nafikiria mambo mengi. Na pale ndiyo mimi huwa nakaa pekee sana sana.

Mwanzo kabisa, Jumamosi ni siku ambayo mimi huwa napenda sana kufanya usafi. Mwanzo pale asubuhi kabisa, nafanya usafi pale nyumbani. Kisha nikishaamaliza usafi napanga siku yangu. Mfano kama nataka kwenda kwenye maktaba, au niende kwenye sokoni, au niende kwenye kutembelea kwenye rafiki yangu. Yaani inalingana ni nini nataka kufanya. Au napenda kuona michezo ya mpira kutoka Uingereza. Na vile vile siku ya Jumapili huwa sifanyi vitu vingi sana hii siku. Napenda kupumzika hii siku. Napenda kuchukua muda kulala, kukaa kwenye chumba changu cha kulala na kujiliwaza kupanga wiki yangu ambayo inafuata. Na baadaye jioni napenda kuona mchezo wa mpira au wa mguu. Kutoka kwa vilabu vya uingereza. Halafu baadaye, 'maybe' nipike chapati, au wali chochote kile kwa minajili ya familia ifurahie. Mimi huwa niko nyumbani na wazazi wangu au na mchumba wangu na mtoto wangu mdogo. Inategemea tu ni nini. Nachukua siku moja baada ya nyingine. Pole pole.

Nawezi sema kwamba napenda timu ya Chicago Booth. Iko kule Chicago huwa ninaona wachezaji ni washupavu sana. Venye ambayo wanacheza huku na wanatia bidii sana kwenye kazi yao. Siwezi sema kwamba ninakumbuka haswa mchezo kuu. Lakini mara mingi huwa nanasikia ni watu wenye ni shupavu sana. Sina kwa hakika mchezaji ambaye namjua haswa na ningependa tu kujifunza zaidi kuhusu mchezo huu.

Napendelea mwanga wa kati. Sipendelei mwanga mkali kwa sababu huwa inaharibu macho yangu na ningependa kukuwa na yaani kuweza kuona kwa muda mrefu. Sitaki kuanza kuvaa miwani ili niweze kuona ndo mana. Nafadhalisha mwanga ukuwe mwanga wa kati. Uikuwe kali kwa macho yangu.

Mimi ninapenda mchezo wa mpira wa mguu na huwa ninapenda kushabikia timu ya Manchester United iko kule uingereza. Ninaipenda sana kwa sababu huwa inanitumbukiza na huwa inanifurahisha sana nikiona mchezo huu. Mara mingi sana nimeshangazwa katika hii mchezo ambao saa zingine watu wanapigana ni jambo za la kushtua roho sana. Huo ninapenda kuona nyumbani au nikitoka kule nje ninaona watoto wanacheza. Lakini sana sana huwa ninapenda kuona kwenye televisheni. Timu ziikicheza. Nahisi vizuri sana kwa sababu mimi ni shabiki hodari. Na ninapenda sana kushabikia timu yangu.

Ndiyo, mimi nimewai kulima shamba na mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu hadi elfu mbili na kumi na tisa. Nilikuwa napenda kulima. Pale nyumbani sana na msaidia mzazi. Hasa sana mama yangu kulima mahindi, maharagwe, kupanda kabeji. Yani na mboga ndogo ndogo pale nyumbani.

Naeza sema kwamba mimi napenda kuandika na mkono kwa sababu mwanzo kabisa mimi napenda namna huwa ninaandika na nikiandika huwa nahisi kama mawazo yangu yaani nahisi vizuri, siezi hata kujieleza. Yaani ni hisia ambayo inanitia furaha sana kwa roho yangu. Nikianika yaani chochote kile kwa kitabu. Yaani nahisi ni kama nikiandika kitu chini siwezi kisahau. Ndio mana mara mingi mimi huwa sana napenda kuandika. Yaani huwezi kosa kalamu au kitabu kwenye meza langu au kwenye chumba changu cha kulala. Napenda kuandika mafikira yangu, namna siku yangu imekuwa, namna yoyote. Lakini kwenye kompyuta ni mambo ya kazi sio na si kama ni tofauti sana na kwenye kuandika na mkono.